Mimi hutumia kompyuta kwa kazi na biashara. Kuandika barua, ripoti, CV na proposals. Pia natengeneza invoices na kufuatilia hesabu. Kwanza biashara na ya mtandaoni online shop kwa kimombo. Pia nahifadhi rekodi za wateja. Kuna pale kwa elimu na ujuzi mpya. Natumia kompiuta kusoma online ama kwa mtandao. Youtube coursera uddemy academia natengeneza kazi za ziada na kazi za nyumbani. Najifunza graphic designs, coding and programming. Digital marketing, video editing, designing. Pia natafuta kipato mtandaoni. Freelancing, Upwork, Fiver, Deal. Pia naandika makala blogs.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kimombo deadline vizuri kuna hitaji mpangilio na nidhamu. Kuna hatua rahisi ni nazo. Nazo tumia huwa naelewa kazi yangu vizuri. Naandika majukumu yote. Na gawanya katika vipande vidogo. Najua nini kinafaa kufanywa kwanza na tengeneza ratiba mapema na weka tarehe za katikati. Mfano usiwache kazi mbaka siku ya mwisho. Natumia kalenda diary au app kama google kalenda. Napanga kwa kipau mbele. Naanza na kazi ya muhimu zaidi naepuka kufanya mambo madogo yasio na umuhimu wakati deadline iko karibu. Naepuka kusubiri mbaka dakika ya mwisho. Nakaa mbali na vishawishi simu tiktok mitandao. Natengeneza mazingira tulivu ya kazi.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu gani mkono napotumia kuandika. Inaraisisha kazi yangu nafanya kazi yangu kwe ya haraka. Kazi kwea kuaminika. Wakati mwingi huwa anatumia mkono kwa sababu naamini ni nini ninachoandika kutumia mkono na najikosoa mwenyewe naelewa ninachokiandika kutumia mkono.

Naam nishawahi fikiria jambo la kuanzisha biashara. Kwani biashara ni njia mojawapo ya kujiajiri. Mna biashara aina mingi huwa nafikiria kuanzisha. Mojawapo ni biashara ya kuuza nguo. Hizi ni biashara ambazo huleta faida kwa mara moja. Kuna biashara ya kuuza na kununua mashamba. Pia ni biashara ambayo ni yenye mafaida ya hali ya juu.

Sipendi kuvaa vipuli, kwa maana gani, zina changamoto, na hatari chache ambazo, zinaweza kuzingatiwa. Mambukizi ya sikio. Hutokea ikiwa, mashimo ni mapya, vipuli havijasafishwa. Mikono ni michafu na kuvaa kubwa, vawa la kufua, dalili maumivu, wekundu usaha uvimbe. Alaji, baadhi ya watu huwa wanauziwa methali ama nika kopa brazi. Matokeo ni kwamba vinawasha vipele ngozi kubadilika rangi.

Mimi hupenda kushiriki katika kinywaji vingi. Pati kinacho kinipendeza zaidi ni chai. Hiki kinywaji. Mimi hukinywa wakati wowote. Iwe wakati wa asubuhi mchana ama jioni. Mtu aliye anielezea kuhusu kinywaji cha chai. Ni mama yangu mzazi ambapo aliweza kuniambia. Unapo kunywa chai kila mara. Mara kwa mara. Unapata nguvu. Na nahisi vizuri wakati ninapokinywa. Iwe na kiteremshaji au la.

Mimi hupotea maoni kwa wengi kwa kupitia kwa wengine kwa kupitia mbinu mbali mbali naweza wa rekodi naweza tuma mtu akanifanyie uchunguzi. Anitafutie yale mwa wale maneno wanayoongea. Napia huwa nakaa nao na kuwa miongoni mwao ninapowasikiliza. Hayo ndiyo mambo wanajifunza ama ndivo wanapokea maoni kutoka kwa wezangu naweza warekodi, naweza wasikiza niikiandika chini na pia naweza kuwauliza maswali wakinijibu.

Mimi hupendelea viatu za polo. Viatu hizi huwa vimeundwa kwa muundo ambao huvutia wengi. Ni viatu ambavyo hukaa kwa muda mrefu wakati unapo vitembelea. Haviraruki havitoki ngozi vinazidi kuwa vile vile. Navipenda kwa sababu ni viatu ambazo si rahisi kuvipata. Na ni vyatu ambazo. Ukisha zipata zina pendeza mbela ya macho ya.

Kipindi cha mapumziko kazini ni fursa nzuri ya kujitunza, kupumzika na kujipa nguvu ili urejeshe ukiwa freshi. Hapa kuna mambo mazuri naweza kufanya. Napumzisha akili. Naondoka kwenye skrini ya simu au kompyuta. Nakaa kimya sehemu tulivu. Nafanya deep breathing dakika chache. Natembea kidogo, natembea ndani au nje ya jengo. Napanua miguu na mgongo ambapo inasaidia stress na uchovu wa mwili. Nakula kitu kizuri, kula chakula chepesi au lunch. Kunywa maji, si soda. Mwili ukipata nishati kazini ni bora.

Hali ya hewa leo ni hali ya jua jingi. Najisikia kuhusu joto. Na nimevalia nguo nyepesi ambayo huzuia joto jingi. Napenda aina hii ya hali kwa sababu inafanya naweza fanya mchezo wote naeza kaa nje na naweza oga wakati wowote. Pia nataka kufanya nataka kuanika mahindi kwenye hali hii kwa sababu nimeya.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuenda shamba. Wakati mwingi huamshwa mapema kuenda shamba, ninapoamshwa huwa najihisi kwamba ni punishment ambayo napewa na msazi. Na ni kazi ambayo naokopa. Licha kwamba shamba ndipo mahali tunatoa chakula, lakini mimi naogopa hiyo.

Naamu nimewahishiriki mashindano mingi sana. Nimewahishiriki mashindano ya kandanda nimewahishiriki mashindano ya masomo. Nimewahishiriki mashindano ya kambumbu nimewahishiriki mashindano ya riadha nimewahishindana mashindano ya chakula. Na mashindano mingi zaidi kwa sababu kushindana huu ndivo unavyotaka kuna.

Naam napenda mvua kwa sababu mvua huleta faida mingi kwa maisha ya mwanadamu na hata kwa mimea. Mvua ni baraka mvua inaponyesha mimea huchipuka mimea hupata maji pia sisi kama wanadamu tunategemea mvua kwa ku kupanda vya kula mbali mbali na vivyo chakula ndicho tunachokula kuweza kujikimu kimaisha.

Somo la sayansi nililipenda kwenye shule ya msingi. Somo hili lilikuwa na udhaifu mingi kwenye hili somo. Lakini nilikuja nikaligundua ni somo raisi nililipenda zaidi. Pia nilipenda somo la hisabati. Maana nigejumuisha ama nigeondoa nigesintuiza na ningefata jibu kulingana na njia ambayo nigeitumia.

Wiki yangu ya kazi, hufanya maisha kuwa rahisi, tulivu na yenye matokeo. Hapa kuna njia rahisi lenye. Uzito wa kupanga wiki yangu ya kazi vizuri, huwa naandika malengo ya wiki. Nachagua mambo tatu au adi tano muhimu ninayotaka kufanikisha wiki hii. Kwa mfano, kumaliza ripoti, kuondoa huduma bora kwa wateja, kujifunza ujuzi mpya. Haya ndiyo yatakua mwanga wangu wa kuongoza wiki. Pia nagawanya majukumu kwa siku. Nachukua malengo yangu alafu na nagawanya vipande vidogo. Nayaweka kila kipande kwa siku maalum. Kwa mfano, juma tatu kukusanya taarifa. Juma nne, kuanndika ripoti. Alhamisi kurekebisha na kuwasilisha. Pia natumia mfumo rahisi wa kipao mbele. Kila siku napanga majukumu kwa makundi muhimu naongeza ya haraka muhimu na naongeza si ya haraka ya kawaida ya kuahirisha hii itazuia kuchanganyikiwa pia napanga muda wa mapumziko. Nisianze siku bila kupumua. Borake asubuhi dakika kumi lunch au mchajio jioni ni kupunguza mawazo mwili ukiwa freshi kazi inaendelea vizuri.

Mimi ninapenda vitu mingi kuhusu mtaa wangu, vitu ninavyopenda ni jinsi mtaa unavyokaa, yale mazingira, yaliyomo kwenye mtaa yangu, miti, maua, mimea, wanyama, nyumba za majirani, na vinginevyo. Vyenye vina bustani mzuri.

Kuna njia mingi ambazo mi hufanya kulinda mazingira. Njia ya kwanza mimi hupanda miti ninapokata mti mmoja mimi hupanda miti miwili ama mitatu ama minne. Kila wakati huyapalilia mimea miti. Mimi huhakikisha kwamba hakuna anaye kata miti huwa nawashauri wakataji miti kwamba wanayaharibu mazingira. Na pia huwa kataza kuchoma takataka ovyo ovyo. Kwani pia ni moja wapo ya kuharibu hewa na hivyo kuchayangia kuharibu mazingira.